Swali ni je, na penda kuenda pwani? Naam mimi ni mtu ambaye napenda kuenda pwani. Kwa sababu kwa mara nyingi unapata pwani ni pahali pazuri, jua linawaka vizuri, pana joto. Pia watu ambao wako huko katika mji wa pwani ni watu wazuri na watu ambao wana roho safi, wanaweza kukusaidia, hawana dharau ni watu ambao wanaishi kiumoja. Mimi ni mtu ambaye nilizaliwa katika mji wa Mombasa, pale Kilifi. Alafu pia tukahama tukaenda tukaishi huko likoni nikasomea katika kaunti ya likoni na naweza kuambia kwamba maisha ilikuwa mazuri enzi hizo alafu kisha baadaye tukahama tukakuja Nairobi lakini kwa mara nyingi mimi ni mtu ambaye unapata nahama kuenda, natembea kuenda pale pwani kama mwaka uliopita niliweza kurudi Mombasa nikatembea huko kisha nikaenda, nakumbuka nilifika pale diani, nikaenda pale kilifi, nikaenda pale watamu na. Napenda huko kwa sababu kuna bahari, unaweza kuogelea, unaweza kunywa madafu. Yaani unaweza, kuna vitu mbigi ambavyo yeye mtu unaezafanya.

Swali lauliza kama napendelea baridi au joto. Kwa kweli, mimi ni mtu ambaye napendelea joto. Kwa sababu wakati unapata kwamba kuna baridi nyingi, huwa inanifanya kwamba niumwe na kifua na nieze kufungana. Kwangu mimi ni mtu ambaye napendelea joto kushinda baridi. Pia unapopata kunapokuwa na baridi jingi naweza kufungana kifua na nipate homa. Lakini panapokuwa na joto naeza toka nje niende niogelee katika maji pia naeza safiri pale pwani nieze kuogelea katika bahari na panapokuwa na joto huwa unaeza vaa nguo kama vile sketi fupi, kinyasa fupi kwa sababu joto ni jingi lakini wakati kuna baridi huwezi vaa nguo kama hizo kwa sababu unaeza kuwa mgonjwa pia joto ni nzuri kwa sababu watu wanaeza fanya wanaeza toka nje watembee Panapokuwa na baridi mingi kama vile mvua unapata watu wengi wanakaa kwa nyumba na inakua vigumu kwamba mkutane nje.

Swali ni je na penda hesabu na kwa hakika mini mtu ambaye napenda hesabu kwa sababu hesabu ni nzuri kwa sababu unaweza kuitumia katika maisha yako ya kila siku. Kwa mfano, unapojua kuhesabu, inamaanisha kwamba, unaweza kujua wakati ambapo unataka kuongeza, kutoa, pia kugawanya na hesabu huwa inatumia katika maisha yetu ya kila siku. Mimi ni mtu ambaye unapata kwamba nilipokuwa shule pale chekechea, pale shule upili na pia katika chuo kikuu nilipenda hisabati sana nilikuwa napata alama A katika somo la hesabu. iKafika wakati mpo mwalimu alikuwa naeza kunifunza na kuniambia kwamba nieze pia kufunza wenzangu ili waweze kuelewa na kupita somo la hisabati. Na somo la isabati unapofanya mazoezi yake kila siku, utagundua kwamba sisomo gumu, ni wewe tu kuchukua wakati wako, uipende na roho nzuri usikuwe, unaichukia ukiina, ama ukifikiria kufanya hesabu, tayari unasikia ni kama akili imechoka, la hasha. Somo la isabati unapofanya mazoezi kila siku Mueke mwalimu karibu tafuta mtu ambaye unajua na ajua Anapita hilo Anapita isabati ili aeze kukusaidia na utaona kwamba Wakati mtihani unafika kwa kweli Utaeza kupita.

Je napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa hakika mimi ni mtu ambae napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu vyakula tofauti vina utamu tofauti. Na nasema hivyo kwa sababu unapokula chakula kipya, unaweza kujua sana sana ukipata kwamba zile chakula kama vile vya hoteli, vile ambavyo umepata umeenda pale katika jiji kipya, ama umesafiri katika inchi mpya na unajaribu kukula chakula kujua, wanapika chakula vipi, wanaiandaa vipi, inachukua muda gani kupika. Kwa hakika ni jambo nzuri na kwangu mimi nimeweza kujaribu chakula vipya kwa sababu katika hizo wakati ambapo nimejaribu hizo chakula naweza kuambia kwa kweli ni vitamu sana. Na kila chakula unapata kina ladha yake. Lakini pia hua mimi ni mtu ambaye ni mtaratibu. Huwa sikimbili kitu ambacho pia sijakizoea ama sijakifahamu sana lazima kwanza nijue ni nini. Ili pia mimi niwe na imani ya kuweza kuikula. Pia nawezasema kwamba napo tafuta pahali pa kukula chakula kipya huwa naangalia mazingira. Mazingira hayo ni safi ni nani alie pika huwa na anakikisha kwamba ameweza kupika chakula kitamu. Na pia naangalia bei yake kama ni bei ghali na kwambia kwa kika sitaweza kuinunua Lakini kama ni bei ambayo naweza kufikia kwa hakika nainunua na kijaribu. Pia naweza kwambia aliye pika namwambia ukweli kama kilikuwa kitamu kama kilikuwa hakikuwa kitamu.